Wakati wa baridi kali, mimi huweza kugeuza nyumba kuwa kimbilio la amani. Wakati nje kuna upepo mkali wa baridi, mimi hutengeneza mazingira ya faragha ndani ya nyumba. La pili, naweza kufanya chakula moto na lishe ya asili. La tatu, mimi huweza kucheza muziki wa gitaa na melodi za taratibu. Baridi na muziki wa ala ni mchanganyiko usio pingika. Na pia naweza kufanya yoga ya ndani.

Sipendi sana msongamano wa maduka makubwa ya kisasa. Badala yake, mimi hupendelea maeneo yanayoakisi falsafa yangu ya maisha rahisi. Hapa ndipo ninapopenda kufanya manunuzi yangu. Ya kwanza ni masoko ya wazi ya wenyeji. Hapa ndipu ninapupata fursa ya kweli ya wanunuzi na manunuzi. Ninachonunua ni mboga za majani, zenye marangi ya kijani kibichi, maembe, matamu ya misimu na samaki wa habichi la pili ni duka la vifaa vya mchezo wa baiskeli hili ni ekalu langu la ubunifu na ufundi na la tatu maduka vitabu na ala za muziki hapa ndipo ninapopata chakula cha roho.

Napenda chai. Ingawa kila kinywaji kina nafasi yake katika ratiba yangu kulingana na hitaji la mwili na akili. Na hivi ndivyo ninavyohusiana na kinywaji hiki. Napenda sana chai ya kijani au chai ya mitishamba kama michaichai au tangawizi. Sababu inaendana na falsafa yangu ya hekima na utulivu. Ninapoketi kando ya dirisha nikitazama rangi ya kijani ya bustani yangu. Kikombe cha chai moti kinanisidia kutafakari na kufanya digital detox ya thati.

La kwanza, ninaweza kuondoa hatua zisizo na tija. La pili, ninaweza kutumia teknolojia inayo msaidia binadamu. Na la tatu, ninaweza kupata maoni ya wale wanaofanya kazi. Na la nne, ninaweza kutathmini ya mara kwa mara. Na falsafa yangu kuhusu michakato, ni mchakato mzuri ni ule unao tiririka kama maji ya mto. Hauhitaji kusukumwa kwa nguvu, bali unafwata njia yenye upinzani mdogo kuelekea lengo kuu. Ukiona mchakato unaochosha watu kuliko kuwapa, matokeo jua umepoteza asili yake.